Naam hilo ni swali mzuri ambalo umeliuliza kusasisha ama kusasisha vifa vyangu ni jambo ambalo mi hulifanya kwa muda mwingi sana sana mitambo vitu kama vile simu ama tarakilishi ni vitu ambavyo huwa nasasisha kwa muda mwingi kwa kuwa ili nipate habari ama nipate vitu ambavyo vimetoke vitu vya kisasa ambavyo vimeekwa kwa mitandao ama kwa mambo mengine sana sana mi husasisha vifaa vyangu kama vile tarakilishi wakati nina poitumia ilikuhakikisha kuwa inaandamana ama inapele kana kwa mambo yaliyo sasa hivi kama vile ama kusasisha ni njia ingine ya kwa kimombo tunaita software update ambapo inasasisha vitu sana sana kwa kompyuta yangu ambapo naisasisha ili kuifanya iwe inandamana na mamba ambayo inafanyika sasa hivi ama mambo ya hivi punde sana sana jina kusasishwa hutumika utumika kwa mambo mengi kama vile habari ambazo zinatokea kwa hivi punde hivi punde ama hizo ni habari ambazo zime sasishwa ama bari ambazo zime tokea kwa hivi punde sana sana kwa kuzingatia mada vitu vingi uwa na visasisha kwa mara mbili kwa kila siku ilikuwa kikisha kwa ama kwa kila kwa kila siku na pia kila wiki na hakikisha kwenye nazisasisha ilikuweza ili vifaa vyangu kama vile simu na simu na kompyuta ili viweze kufanya kazi na kuandamana na mambo yanayofanyika kwa sasa ama mambo ya kisasa.